Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Napenda chai kwa sababu inanipa utulivu na nguvu kwa wakati moja. Hasa asubui, harufu yake inanifanya nijisikie nyumbani na ladha yake ya joto hunifanya nianze siku nikiwa na hamasa. Mara nyingi, huinywa asubui mapema kabla ya kuanza shuguli zangu. Au jioni nikitaka kupumzika baada ya siku ndefu. Nilifundishwa kuipenda chai na mzazi wangu, ambaye alikuwa akitengeneza chai kila asubui. Ilikuwa ni muda wa kukaa pamoja na kuzungumuza. Hivyo chai inanibeba hadi kumbukumbu hiza. Baada ya kunywa chai, nahisi nimepumzika akili iko wazi na nipo tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Ni kinywaji rahisi lakini kina maana kubwa kwangu.

Ninaishi katika nyumba ya kawaida ya makazi, ambayo ni tulivu na inanipa faraja. Eneo na moishi ni laamani, lenye majirani wa chache na mazingira safi. Kuna miti na hewa safi, jambo linalofanya eneo liwe zuri kwa kupomzika baada ya shughuli za kila siku. Nilihamia mahali papu miaka michache iliopita. Nikitafuta sehemu yenye utulivu zaidi na salama. Kitu kinachokipenda sana nekusu amani na ukaribu wa huduma muhimu kama duka, shule na usafiri. Pia napenda jinsi jioni zina vyokuwa tulivu ambavu unaweza kukaa nje na kufurahi upepo mwanana na mazingira ya asili.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha. Inanipa hisia ya utulivu na upya. Na unanikumbusha nyakati za amani na matumaini mapya. Pia napenda harufu ya chai ya moto hasa asubuhi. Kwa sababu inanifanya nijisikie nyumbani na tayari kwanza siku. Harufu hizi hunifanya nipumzike na nijisikie vizuri sana ninapozisikia.

Ningependa kupata mafunzo ya kukuza ujuzi wa kitaaluma na binafsi kazini. Kwanza, ningependa mafunzo ya mawasiliano bora ili nijifunze kuwasiliana kwa ufanisi na wenzangu na viongozi. Pia, mafunzo ya uongozi na usimamizi wa muda yangeweza kunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio na kufikia malengo kwa nyakati. Zaidi ya hapo, ningependa mafunzo ya teknolojia na ujuzi wa kidigitali. Hasa yanayohusiana na kazi yangu kwa sababu teknolojia inabalilika kwa kasi. Mafunzo haya yangeongeza uwezo wangu kwa kazini kujiamini na kunipa nafasi ya kukua kiutaluma.

Ndio, napenda mziki wa jadi. Unanivutia kwa sababu unabeba historia, utamaduni na ujumbe wa jamii. Mziki wa jadi hunikumbusha asili yangu na hunifanya nijisikie karibu na mizizi ya kitamaduni. Pia, napenda ala za jadi na midundo yake ya kipeke. Kwa sabu inanipa utulivu na furaha kwa wakati moja.

Napendelea baridi kuliko joto kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu, mchangamufu na mwenye nguvu zaidi. Wakati wa baridi ni rahisi kuzingatia kazi au masomo bila kuhisi uchovu mwingi unaosababishwa na joto kali. Pia baridi hunipa nafasi ya kupumzika kwa amani hasa nyakati za asubuhi au jioni. Zaidi ya hapo napenda baridi kwa sabu inaniruhusu kuvaa nguo za joto kukaa kwa utulivu na kufurahia vinywaji vya moto kama chai au kahawa. Kwa ujumla baridi hunipa faraja ya mwili na akili na hunifanya nijisikie vizuri zaidi kuliko wakati wa joto kali.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto kwasababu ni njia nzuri ya kupumzika na kutuliza mwili na akili baada ya siku ndefu ya kazi aushughuli mbali mbali. Maji ya moto hunisaidia kupunguza uchovu wa misuli, kunifanya njisikie mpya, msafi na mwenye nguvu upya. Zaidi ya hapo, kuoga kwa maji ya moto ni wakati wangu wa kufikiria kwa utulivu, kupanga mambo na kupata amani ya ndani. Pia, hunifanya nijisikie rafiki na karibu na mwili wangu, kwani mwili unanata vizuri na ngozi kupumzika. Kwa hivyo, kuoga kwa maji ya moto, si tu faraja ya mwili, bali pia ni njia ya kustawisha akili na roho.

Muziki ninaupenda sana ni bongo flavor. Kwa sababu unanichangamusha na kunifanya nijisikie furaha na msisimuko wa kila wakati. Napenda pia muziki wa reggae. Hasa wakati nikihitaji kupumzika na kupata utulivu wa akili na moyo. Muziki wa reggae hunisaidia kutulia na kufikiria kwa kina. Wakati bongo flavor unanifanya kusimama kidogo na kucheza au kuimba pamoja na midundo yake. Mwimbaji ninayempenda zaidi ni diamond. Kwasababu nyimbo zake zina maneno yenye maana, midundo ya kuvutia na mtindo wa kupeleka, unaogusa hisia. Pia, napenda bendi za kiasili na za kisasa ambazo huleta mchanganyiko wa midundo ya kipekee na muziki zenye ujumbe mzuri. Mara nyingi, nasikiliza muziki ya asubuhi wakati wakujiandaa kwa kazi, wakati wa barabarani, au jioni nikipumuzika baada ya siku ndefu. Muziki hunifanya nijisikie furaha, mchangamfu na mara nyingine msisimuko wa kipekee. Hasa pale wimbo ninao upenda unapokua unaanza midundo yake. Kwa kweli, muziki ni kama rafiki wa kila wakati. Unaonifanya ni sahau mafadhaiko, kunipa nguvu za ndani na hata kuniacha nikifikiri kwa kina mambo mazuri maishani.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda wangu kwa njia ambazo zinanifanya ni pumzike na kurejesha nguvu. Mara nyingi, upumzika kidogo kwa kutoa macho kwenye screen, kutembea kidogo, au kukunywa kinyuaji kama chai au kaha. Hii inanisaidia kupunguza uchovu wa akili na mwili na kunifanya nione wazi zaidi pale nitakaporudi kwenye kazi. Pia, wakati mwingine napenda kusikiliza muziki au kuzungumuza na wenzangu ili kubadilisha mawazo na kupata furaha kidogo. Kuna nyakati nazo tumia mapumuziko yangu kupanga kazi za baadaye au kufikiria kwa utulivu. Jambo linalo nisaidia kupunguza shinikizo na kuongeza tija. Kwa ujumla, mapumuziko kazini ni muda muhimu kwangu wa kurudisha nguvu kupumuzika na kuwa na kilisavi. Ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa furaha.

Wakati wa kujiandaa kwa mkutano, kuchukua hatu wa kadhaa ili kuwa tayari kiakili na kitaalamu. Kwanza, kuandaa vifaa vyangu vyote muhimu kama vile kalamu, daftari, kompyuta au hati za mkutano. Ili nisije nikakosa chochote muhimu. Kisha, kupitia ajenda au mada ya mkutano. Ili kuelewa ni mambo gani yatakayo jadiliwa na kujiandaa na hoja au maswali yangu. Zaidi ya hapo, napenda kutafuta muda wa kutulia na kujiwekea utulivu. Kama kunywa chai au maji, kupumzika kidogo na kuhakikisha akili yangu iko safi na makini. Mara nyingine, hufanya mazoezi madogo ya kuzungumza ili kujaribu maelezo nitayotoa ili nijisikie kujiamini wakati nitakaposhiriki mbele ya wengine. Kwa ujumla, kujiandaa kwa mkutano si tu kuhusu nyaraka au maandalizi ya kiufundi. Bali pia ni kuhusu kuweka akili, kupunguza wasiwasi na kuhakikisha niko tayari na kushiriki kwa ufanisi. Njia hii uhuniwezesha kujidhamini kuonyesha heshima kwa wenzangu na kuhakikisha matokeo ya mkutano ni chanya na yenye tija.

Mara nyingi, napanga kazi zangu kwa utaratibu maalumu ili kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa wakati na kwa ufanisi Kwanza, hufanya orodha ya kazi zote zinazohitajika kufanywa siku hiyo au kwa muda fulani Hii inanisaidia kuona ni nini ni muhimu zaidi na ni nini kinaeza kusubiri Baada ya hapo, huhesabu muda unaohitajika kwa kila kazi na kuweka kipaombele kwa zile ambazo ni za dharura au muhimu zaidi ili linanisaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kuhakikisha kwamba kila kazi inafanywa kwa umakini Pia kupanga mapumziko madogo kati ya kazi ili kupumzika akili na mwili Jambo linaloongeza tija na kuepuka uchovu Mara nyingine huweka malengo madogo ya kila saa au sehemu ya siku ili nijisikie mchangamfu na kufuatilia maendeleo yangu.

Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki. Kwanza, wepuka kueka wazi taarifa binafsi kama nambari ya simu, anuani, au tarifa nyeti kwenye mtandao ya kijami, au tovuti zisiso aminika. Pia, hutumia nyuila imara na tufauti kwa akaunti mbalimbadi na hubadilisha nyuila hizo mara kwa mara. Zaidi ya hapo, wakikisha ninatumia mipangilio ya faraha kwenye programu na mtandao ya kijamii hili kuthibiti ni nani anaweza kuona au kutumia tarifa zangu. Pia, kuepuka kubofia viungo au kupakua faili kutoka vianzo visivyo julikana kwa sababu vinaweza kuwa na hatari ya kiusalama. Aidha, utumia programu za usalama kama kinga virasi na kwa kikisha vikifahi changu kina sasishwa mara kwa mara. Kwa ujumla, kulinda faraha yangu mtandaoni kunahusisha umakini, nidhamu na matumizi sahi ya teknolojia ili kwa kikisha tarifa zaangu ziko salama na zinayeshimiwa.

Michezo ninayopenda kutazama na mpira wa miguu na riadha Napenda mpira wa mguu kwa sababu ni michezo wa msisimuko mkubwa unaochanganya mbinu, kasi na ushindani wa hali ya juu riadha ninayopenda kwa sababu hunipa msukumo na hamasa hasa pale wachezaji wanapo shindana kwa mbio, kuruka au kuonyesha ustadi wao Mimi hupenda kutazama michezo hii televisheni au kwenye maeneo ya michezo ambapo unaeza kuona hisia ya mashabiki na msisimuko wa moja kwa moja. Nikikumbuka, mchezo moja wa kushangaza nilioutazama ni mechi ya finali ya ligi kuu ya soccer ambapo timu ilirudi kutoka nyuma na kushinda kwa dakika za mwisho Hali hiyo ilinifanya nisisimuke sana na kushangilia kwa nguvu. Kwa ujumla, michezo nayoipenda kutazama hunipa furaha msisimuko na wakati mzuri wa kupumzika Napenda pia kushirikiana na marafiki na familia wakati wa kutazama mjezo hii kwa sababu inachangia furaha ya pamoja na hisia za mshikamano.

Ninapo kabiliana na tatizo kazini, huchukua hatua za kimfuma na makini ili kupata suluhisho bora. Kwanza, huchunguza tatizo kwa makini kuzingatia sababu na madhara yake na kuelewa ni sehemu gani inahitaji hatua ya haraka. Hii inanisaidia kuepuka maamuzi ya haraka yasiyo na tija. Baada ya hapo, hupanga mbinu au hatua kadhaa za suluhisho, nikilinganisha faida na hasara ya kila moja. Mara nyingi, hujaribu kutafuta ushauri au maoni kutoka kwa wenzangu au viongozi ili kupata mtazamo mpana na mbaghala bora zaidi. Pia, inahakikisha kushirikisha timu au washirika wakazi pale inapo hitajika. Kwa sababu tatizo linaweza kuwa gumu zaidi ikiwa lilaonekana peke yangu. Hatimaye, kutekeleza suluhisho lililopangwa kwa ufuataji wa hatua kwa hatua. Nikifuatilia matokeo na kurekibisha pale panapo hitajika.

Ndio, nimeshiriki mashindano kadha katika maisha yangu. Mashindano niliochangia mara nyingi yalihusiana na shule, kazi, na shuguli za jamii, na kila moja limekua na changamoto na mafanikio yake Kwa mfano, nilishiriki mashindano ya kuandika, michezo na mashindano ya maarifa, ambayo yalinipa furusa ya kujaribu ujuzi wangu na kushindana kwa heshima. Kila mara nikiingia kwenye mashindano, huwa najisikia mchangamufu na nikiwa tayari kupanua uwezo wangu. Pia, kushiriki mashindano kunanifundisha umakini, nidhamu na jinsi ya kushugulikia ushindani na heshima, jambo ambalo inanifaidi kutoka maisha yangu ya kile siu. Zaidi ya hayo, mashindano yamenisaidia kujenga ujiasiri na kujiamini. Kwani, lazima nisimame mbele ya wengine na nitimize changamoto kwa njia bora. Kwa kweli, ni uzoefu mzuri ambao una tu furaha ya kushiriki, bali pia upanua ujuzi wa kuimarisha tabia za kushirikiana na washirika wengine.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia na wa kukumbukwa sana. Kutembelea ziwa kulinipa hisia ya utulivu na uzuri wa asili. Hasa nilipokuwa nikitazama maji yaliyotulia na upepo mwanana. Nilifurahia pia kuona watu wakivua samaki na wengine wakipumzika kando kando ya maji. Vile vile, nilipotembelea mto. Nilivutiwa na mtiririko wa maji na sauti yake ya kuvutia. Ambayo hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Mazingira ya mto yalikuwa ya kijani na yenye uhai Jambo lililonifanya nijisikie karibu zaidi na asili Kwa ujumla, kutembelea ziwa na mto ni tukio linalonipa furaha utulivu na kumbukumbu nzuri ambazo hunifanya nitamani kurudia tena siku zijazo.

Ni napofanya marafiki wapya, huanza kuwa kuwa mkarimu na mwenyeheshima kwa watu ni nao kutana nao. Kwanza, hujitahidi kuwasikiliza kwa makini, kuwaonyesha kuwa huwa mawazo na maoni yao ni muhimu. Hii husaidia kujenga mawasiliano ya awali na kuondoa aibu. Pia, napenda kuanzisha mazungumzo ya kawaida kuhusu mambo ya pamoja, kama vile kazi, masomo, michezo au bududani. Kupitia mazungumzo haya ni jambo la rahisi kugundua masilahi ya yanayofanana, jambo linalo saidia. Au urafiki ukua taratibu. Zaidi ya hapo, mimi huwa mkweli na huru bila kujifanya mtu mwingine kwa sababu waminifu ni msingi wa urafiki la kudumu. Huonyesha pia utayari wa kusaidia na kushirikiana. Iwe ni ushauri, msaada, mdogo au kushiriki muda pamoja. Kwa ujumla, nafanya marapiki wapya kwa masiliano mazuri uvumilivu na tabianjema ambayo hujenga uhusiano na imara kwa kweli.

Ndiyo, nina vaa saa mara nyingi sana. Inanisaidia kufuatilia muda kwa usahihi na kupanga shuguli zangu za kila siku vizuri. Asa ninapokuwa kazini, kwenye mikutano au ninaposafiri. Pia hunikumbusha umuhimu wa kuwa na nidhamu ya muda na kuwai mahali. Mbali na hilo, ninapenda saa kwa sababu ni nyongeza nzuri ya mtindo wa mavazi. Inanifanya nijesikie nipo tayari, nimepangwa na ninaonekana nadhifu zaidi.

Napendelea zaidi kuvaa suruali kuliko sketi. Na hisi kuwa ni rahisi, huru na inanipa uhakika wakufanya shuguli mbalimbali bila wasiwasi au sumbufu. Hasa, inapokuwa na shughuli nyingi. Suruali hunifanya nijisikie nipo salama na huru kusogea popote Iwe ni kazini, nyumbani au napotoka matimizini. Pia, nirahisi kuichanganya na aina mbalimbali zanguo kama mashati, fulana na makoti. Kulinga na mazingira na hali ya hewa. Kwa ujumla, suruali hunipa mchanganyiko mzuri wa faraja, mtindo na ufanisi wa kila siku.

Mandhari nzuri niliowai kuiona ni ile ya asili yenye milima, miti ya kijani kibichi na anga lililowazi. Nilivutiwa sana na utulivu wa mazingira, upepo mwanana na sauti za ndege ambazo zilifanya eneo lote lihisi la kupumzisha sana. Kuona jua likichomoza au likizama juu ya mandhari hiyo kulifanya tukio liwe la kipekee na lenye kuvutia na ilinabaki akilini kama kumbukumbu ya kupendeza sana.

Wakati wa ua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli na upepo mwanana ili nijisitiri dhidi ya joto. Mara nyingi hunywa maji mengi au vinywaaji baridi ili kujiweka sawa na kuhepuka kuchoka. Pia, napenda kupumzika, kusikiliza muziki au kusoma kitu jepesi. Na wakati mwingine, uoga maji baridi ili nijisikie na fuu na kupata nguvu tena. Zaidi ya hayo, mimi hujitahidi kuhepuka matembezi marefu wakati wa adhuhuri na kupanga shuguli zangu wa asubuhi au jioni. Juakali hunikumbusha umuhimu wa kujitunza na kusikiliza mwili wangu.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo kwa mkono. Inanichukua muda mwingi, inanichosa sana na wakati mwingine huniacha nikiwa nimechoka bila nguvu. Pia, huwa siipendi kwa sababu inahitaji maji mengi na juhudi kubwa kabla hata ya kuona matokeo yake. Zaidi ya hayo, mikono huuma na ngozi hukauka baada ya muda mrefu wa kufua. Wakati mwingine, huhisi kama kazi hiyo haina mwisho. Hasa nguo zinapokua nyingi. Ningependelea kutumia muda huo kupumzika au kufanya jambo ninalolipenda.

Kwa kawaida, kuangalia na kungoja baruapepe mara kadhaa kwa siku. Mara nyingi, hufanya hivyo asubuhi na poanza siku, mchana kuangalia kama kuna ujumbe mpya na jioni kabla kumaliza shuguli za siku. Hii hunisaidia kubaki nipo kwenye taarifa na kujibu ujumbe muhimu kwa wakati.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kusikiliza na kujaribu kwa vitendo. Mara nyingi husoma makala, vitabu au kuangalia video za kielimu ili kupata ufahamu wa awali kisha kujaribu kuyatekeleza ili kuyaelewa vizuri zaidi. Pia, napenda kujifunza kupitia mazungumzo na wengine kwa kuuliza maswali na kubadilishana mawazo kwa sababu hunisaidia kukumbuka na kuelewa kwa kina. Zaidi ya hayo, napenda kuandika maelezo yangu mwenyewe au kuchora michoro ili kuweka mambo kwenye kumbu kumbu. Mara nyingine, hugawa muda wa kufanya mazoezi ya vitendo ili kuona jinsi ufahamu unavyoweza kutumika katika hali halisi. Hali hii, hunifunza na inanifanya mchakato kuwa wa rahisi na unaofurahisha, nijisikie nimefaidika kweli.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na kwa kuzengatia kile wana choki sema. Mara nyingi husikiliza kwa makini bila kuingilia kati. Kisha kutafakari kuhusu maoni hayo ili kuwana ni semo gani inaweza kunisaidia kuboresha au kubadisha njia zangu. Pia napenda kuuliza maswali ya ufafanuzi ikiwa maoni hayako wazi ili niweza kuelewa vizuri. Zaidi ya hayo mi huchukua maoni haya kama fursa ya kujifunza na kukua binafsi badala ya kuhisia vibaya. Hii ina nisaidia kuboresha uhusiano na wengine na kufanya maamuzi bora zaidi za usoni.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni wakuzingatia na kujipanga vizuri ili kwanza siku kwa nguvu na mtazama mzuri. Mara ni kiamuka kwanza huchukua muda kidogo kupumzika na kufikiria siku mbele. Kisha hunoga, husafisha meno na kuandaa uso. Na mara nyingi hufuata na kiamusha kinywa chenye afya kama chai au kahawa na chakula kidogo chenye protini au matunda. Napenda kuamuka asubuhi, karibu saa kumi na mbili asubuhi ilikuwa na muda kutosha kufanya kila jambo bila haraka. Kabla ya kuondoka, hufanya uwakiki wa haraka wa kazi na ratiba ya siku. Kuandaa vifa vyote vinavyohitaji. Na kuhakikisha kila kitu kipo sawa nyumbani. Asubuhi zangu hunifanya nijisikie tayari nikiwa na nguvu na mtazamo chanya na ni wakati wakuthamini utulivu kabla ya shuguli nyingi za siku.

Kwa kawaida, ninatumia muda fulani mtandaoni kila siku, lakini si mwingi sana. Mara nyingi hupitia mitandaoni ya kijamii, kusoma habari au makala, na kutumia au kupokea barua pepe. Pia napenda kutumia mtandao kwa ajili ya kujifunza mambo mapya kuangalia video za kielimu na kuunganishwa na marafiki na familia. Kwa wastani ujaribu kudhibiti muda huu usichanganye na kazi na mapumziko na kuhakikisha kuwa mtandao unanisaidia zaidi kuliko kuharibu muda wangu wa nafsi na shughuli za kila siku.

Shughuli zangu za wikendi, mara nyingi ni mchanganyiko wa kupumzika na kufanya mambo ya kufurahisha. Jumamosi, mara nyingi napenda kuanza siku kwa kuamka mapema kidogo kisha kunywa kahawa au chai huku nikipanga mpango wa siku. Mara nyingine hupitia mitandao ya kijamii au kusoma vitabu kidogo ili kuanza siku kwa utulivu. Baada ya hapo, huenda mahali fulani kufurahia mandhari, kufanya matembezi au kukutana na marafiki na familia. Jumapili, mara nyingi ni siku ya kupumzika zaidi na kujiandaa kwa wiki ijayo Napenda kufanya mamba ya kupendeza nyumbani kama kupika, kusikiliza muziki, au kutazama filamu Wikendi hizi hua na marafiki na familia karibu, jambo linalonifanya nijisikie furaha na kuunganishwa Ingawa napenda kupumzika, mara nyingine hupanga kufanya shughuli nyingi ili kutumia muda vizuri na kufurahia kila kipengele cha siku.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu, unifutia kwa sababu zinamusha mawazo na kunifanya nifikirie mambo kwanjia tofauti na ya kawaida, Pia kupenda jinsi zinavyo changanya shiri, mshangao na ubunifu, jambo linalofanya hadithi ziwe na kustisumua na kukaa akilini kwa muda mrefu, Zaidi ya hapo, hadithi hunipa furaha na msukuma kufikiria mambo mapia au kutafuta suluisho la changamoto kwanjia za kipeke.

Ndio, napiga kura kila ninapokuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Kwa mimi, kupiga kura ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na kuonyesha sauti kuhusu mambo yanayogusa maisha ya kila siku. Pia, hufanya nijisikie kuwa na jukumu la kiraia na kuchanganya katika maendeleo ya taifa. Napiga kura kwa makini, nikizingatia habari, hoja na msimamo wa wagombea ili kufanya uchaguzi wenye maana na wenye tija.

Rafiki wangu wa karibu sana ni mtu niayemwamini sana na ninae jisikia huru kuwa na mimi mwenyewe nikiwa na yeye. Tulikutana zamani wakati wa masomu na urafiki wetu ulianza taratibu kupitia mazungumzo ya kawaida na kushirikiana katika shuguli mbali mbali. Kadri muda ulivyopita ulingudua kuwa tunafanana katika mawazo na maadili. Jambo nilofanya urafiki wetu ukuwe zaidi. Kwa kawaida, tunapenda kufanya mambo pamoja kama kwa zungumza kwa muda mrefu, kushirikiana mawazo, kucheka na wakati mwingine kusaidiana katika changamoto za maisha. Kitu kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni waminifu wake kunisikiliza bila kunihukumu na kunipa ushauri wa kweli hata pale unapokuwa mgumu kusikia. Kuhusu rafiki yangu, ninge penda kusema kuwa ni zawadi kubwa maisha mwangu na ninamdhamini sana uwepo wake na mchango wake katika maisha yangu.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Mara nyingi huitumia kuandika kutafuta tarifa mtandaoni kusoma makala au kufanya utafiti. Pia, hunisaidia kuwasiliana kupitia barua pepe na majukwa ya kazi pamoja na kupanga na kuhifadhi taarifa muhimu. Mbali na hilo, wakati mwingine mimi huitumia kukaburudani kama kutazama video kusekiliza muziki au kujifunza ujuzi mpya.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kulingana na hali na hamu yangu mara nyingi huvutiwa na vitabu vya maarifa na kujiboresha kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya na kukuza fikra pia napenda riwaya hasa zile zenye hadithi za ajabu au msisimko Kwa kuwa huniburudisha na kunifanya nitafakari zaidi kuhusu maisha na tabia za binadamu.

Wakati umeme unapokatika, mara nyingi hutumia muda huo kupumzika na kufanya mambo ya siyohitaji umeme, naweza kusoma kitabu kuzungumuza na watu waliopo karibu au kupanga mawazo yangu, wakati mwingine hutumia simu kwa tahadhari, au hutumia mshumaa au taa ya dharura, na huichukulia hali hiyo kama nafasi ya kutulia na kujitenga kidogo na teknolojia.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na matumizi yangu ya teknolojia. Kutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali ninaobadilisha mara kwa mara. Pia, huwa sifungui viungo au faili visivyojulikani. Kuhakikisha programu na vifaa vinasasishwa na hutumia programu za usalama kama antivirus. Zaidi ya hayo, huwa makini na taarifa ninazoshiriki mtandaoni ili kulinda faraha yangu. Pia, kujifunza mara kwa mara, kuhusu njia mpya za kulinda akaunti na kujiepusha na udanganyifu. Ninapoweka mipaka ya mtandao inanisaidia kupunguza hatari na kuwa na mtandao salama. Kwa ujumla, nachukua tahadari hizi zote ili kuhakikisha usalama wangu mtandaoni.

Napenda filamu za aina mbalimbali, lakini hasa zile zenye hadithi zenye msisimuko, ucheshi au elimu. Filamu za msisimuko hunivutia kwa sababu hunifanya nishike pumzi na kunifanya niwe sehemu ya hadithi. Filamu za ucheshi zina nifurahisha na kunifanya nisahau msongo wa mawazo. Huku zile za kielimu au za nyenzo za maisha hunipa maarifa na mtazamo mapya. Zaidi ya haya, napenda filamu zinazo changanya aina hizi ambazo zinainipa burudani na wakati mmoja kunifundisha kitu kipya au kunitia fikra za halisi ya maishani.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kadhaa, lakini muhimu zaidi ni pale ninapoweza kukamilisha miradi muhimu kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Pia, nimefanikiwa kuleta mawazo mapya ya nayosaidia kuboresha utendaji wa timu na kuongeza tija. Kwa mara nyingine, nime pokea pongezi au shukurani kutoka kwa wateja hawasimamizi kwa kazi nzuri. Jambo linaro nifanya nijisikia kuthaminiwa. Zaidi ya hayo, nimejifunza mbinu mpya ya kazi na kuweza kushirikisha ujuzi huwa na wenzangu. Jambo ambalo limeongeza ufanisi wa jumla wa timu. Mafanikio haya yamenisaidia kujijenga ujasiri na motisha ya kuendelea kufanya vizuri kazini siku zijazo.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Hunipa fursa ya kugundua ladha tofauti na kujifunza tamaduni mbalimbali kupitia chakula. Jambo linaloongeza ufahamu wangu wa dunia na mitindo ya kula ya kila mahali. Pia, hunifurahisha kuonja kitu kipya na kulinganisha ladha zake na nilizozoea. Jambo linalonifanya kula kwa uzoefu wa kuvutia zaidi. Mara nyingine napenda kushirikiana na marafiki au familia wakati wa kuonja vyakula hivi. Kwani, huongeza furaha na kuifanya siku kuwa ya kipekee, hii njia ya kujaribu chakula kipya hunisaidia kuwa mchangamfu na mwenye shauku ya kujaribu mambo mapya maishani.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna mpangilio ushirikiano na heshima kati ya wafanyakazi. Mahali ambapo kila mtu anaelewa majukumu yake, inapatikana msaada wa kifaa na rasilimali muhimu na kuna mawasiliano ya wazi, huwa huchangia sana utulivu una tija. Zaidi ya hayo, mazingira yenye usafi, mwanga na hewa safi na nafasi ya kupumzika hufanya watu wajisikie vizuri na kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Pia, tamaduni nzuri kazini kama kutambua mafanikio, kutoa maoni kwa heshima na kuwepo kwa usawa huchangia kufanya mahali pa kazi kuwa na hisia chanya na kuvutia zaidi. Mazingira kama haya hufanya wafanyikazi wajisikie kuwa sehemu ya timu kuongeza ubunifu na kufanikisha malengo ya pamoja kwa ufanisi.